Ndiyo, napenda sana asali na sababu kuu ni kwa sababu ni tamu kwa asili. Ina faida nyingi kiafya na ni chakula chenye matumizi mbali mbali. Asali ni moja ya vyakula vya asili. Ambavyo vimetumika kwa mda mrefu sana katika jamii nyingi. Si tu kama kitamu cha chakula, bali pia kama dawa na kihifadhi. Ladha yake ya utamu hunifanya nifurahie sana. Hasa ninapotumia kwenye vinywaji kama chai. Maji ya uvugu vugu au hata nikichanganya na limau asubuhi. Utamu wake wa asili hunifanya nijisikie vizuri, bila hofu kubwa ya madhara yanayotokana na sukari ilio sindikwa viwandani. Sababu nyingine kubwa inayofanya nipende asali, ni uwezo wake wa kupambana na vijidududu, vijidudu. Asali imedhibitishwa kusaidia kuua na kuthibiti ukuwaji wa bakteria na vijidudu vingine hatarishi. Hii ndio maana hutumika mara nyingi katika tiba za asili. Hasa kutibu kikohozi, maumuvi ya koo, vidonda vidogo na hata kuimarisha kinga ya mwili. Ninapokuwa na homa ndogo au kikohozi. Asali hunipa nafuu haraka. Hasa, ninapo ichanganya na tangawizi au limau. Hali hii hunifanya nione asali kama chakula chenye thamani kubwa kiafya, si kitu cha kawaida tu cha kuongeza ladha. Zaidi ya hayo, asali ni kihifadhi kizuri cha asili. Tangu zamani, watu wamekuwa wakitumia asali kuhifadhi baadhi ya vyakula. Au dawa za mitishamba kwa muda mrefu bila kuharibika. Hii inanivutia sana kwa sababu inaonesha jinsi asili, asali ilivyojaa suluhisho bora kuliko kemikali nyingi zinazo tumika leo. Kujua kwamba asali inaweza kusaidia kuzuia kuharibika kwa chakula au dawa, hunifanya niheshimu zaidi kama bidhaa ya asili yenye matumizi mapana katika maisha ya kila siku. Pia, napenda asali kwa sababu ni salama zaidi. Ikilinganishwa na vitamu vingi ya viwandani. Ingawa inapaswa kutumiwa kwa kiasi, asali bado ni chaguo bora kuliko sukari nyeupe au vitamu bandia. Inanipa nishati ya haraka na husaidia mwili kurejesha nguvu bila kuniacha. Nikiwa na hisia ya uchovu, ulio kitiri kwa mtu anayejali afya na lishe, asali ni nyongeza nzuri kwenye mlo kila siku. Hasa inapochukuliwa kwa nidhamu na kwa kiwango kinachofaa. Kwa upande wa matumizi ya kila siku asali ni rahisi kuitumia na inaendana na vyakula na vinywaji vingi. Naweza kuitumia kwenye chai, uji, maziwa ya moto au hata kwenye baadhi ya vyakula ninapopika. Wakati mwingine, naitumia kama tiba ya asili kabla ya kulala. Kwani hunisaidia kupata usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu. Pia inanipa hisia ya kuridhika kisaikolojia kwa sababu najua ninachotumia ni kitu cha asili. Kilicho na faidi nyingi kwa mwili.